Aina ya keki ninayoipenda, ni ile keki ya chocolate. Keki yenyewe huwa na, keki huwa na tamu zaidi ukiliganisha na keki zingine kama vile vanilla na strawberry. Pia ile keki yenyewe, wakati unapolipa, huwa si pesa mingi, ni pesa kidogo kwa kiasi kidogo tu cha keki.